Napenda keki ya chokoleti zaidi kuliko zile zingine. Kwa sababu ina ladha tamu na nzito kidogo. Hasa ikiwa imeandaliwa vizuri na icing si nyingi, enye si nyingi sana Pia keki ya vanilla ni sawa, lakini chokoleti ndio namba moja kwangu.

Ndiyo, namkumbuka mwalimu wa hesabu zaidi. Alikuwa mkali kidogo lakini alifundisha vizuri sana. Na alihakikisha kila mtu anaelewa hesabu. Alinifundisha nidhamu kujiamini na kutokata tamaa hata somo likuwe ngumu aje.

Ndiyo, naweza kuishi siku moja bila teknolojia. Ingawa si rahisi sana. Mwanzo inaweza kuchosha kidogo kwa sababu tumeizoea katika maisha yetu. Lakini pia, inakuwa vizuri unapata muda wakupumzika, kuzungumza na watu ana kwa ana, na kufikiria bila usumbufu. Inakusaidia pia kujitambua zaidi.

Nikiwa nahitaji msaada kazini. Huuliza wenzangu wao, msimamilizi bila kuogopa. Pia hujaribu kwanza kutafuta suluhisho mwenyewe. Halafu nikiendelea kushindwa naomba msaada kwa wengine. Naomba, naona kuomba msaada si udhaifu, ni njia ya kujifunza na kumaliza kazi vizuri.

Wakati wa mapumziko napenda kupumzika tu, kusikiliza muziki, kuzungumza na marafiki au kutembea kidogo ili kuondoa mawazo ya kazi. Wakati mwingine, nasoma au naangalia kitu kifupi kinachoburudisha kabla ya kurudi kazini.

Nikipata tatizo kazini, naacha kwanza nihakikishe na nielewe vizuri tatizo ni nini hasa na linatoka wapi Alafu naligawanya katika sehemu ndogo, natafuta suluhisho zinazowezekana na chagua ile inayafaa zaidi Nikihitaji naomba mawazo ya wengine, mwisho na hakikisha suluhisho linafanya kazi.

Wakati wa baridi kali, napenda kujilinda vizuri kwa kuvaa nguo, moto, kuvaa soksi na glovu na kunywa vinywaji vya moto kama chai ama kakao pia uji. Pia napendelea kubaki ndani au kufanya shuglizangu ndani hadi baridi ipungwe kidogo.

Muda ninao tumia mtandaoni ni muda mchache wakuangalia news na hali ambayo vile inavyo tokea katika mtandaoni na vile maneno inaendelea nchini Pia sa zingine huangalia michezo ya mipira na video fanifani ili kuchangamusha mwili wangu.

Wakati wa mapumziko napenda kutulia kwa kupata usingizi kidogo, kisha kutafuta marafiki na kuzungumza nao ili kujuliana hali na ambavyo kazi zao zinaendelea, pia huambia kuhusu kazi yangu ambavyo inaendelea. Pia wakati huo sa zingine napenda kuona filamu vya kuchesha ili kupunguza mawazo na kujitarisha kwa siku inayokuja kazini.

Kumbukumbu mzuri ni ambapo tulikuwa tunapatana na shule zingine na kuzungumza vitu ambavyo wanafanya katika shule yao na pia tunawapea vitu ambavyo tunafanya. Pia kujua hali ya shule yao vile inaendelea. Pia kumbukumbu nyingine ni kutoka nje ya shule na kuenda sports day pahali pengine.

Nimewahi fuga mnyama pale nyumbani, nimefuga wanyama kadhaa kama vile mbuzi, kondo, ngombe, kulikuwa na kuku, paka, walikuwa kadhaa, ili kujua vile kunaendelea, ilikuwa raha kuzipa chakula na kuziangalia kila siku.